Wakati wa msongo wa kazi, kwanza, najitahidi kutulia kujikumbusha kuwa kila tatizo linasuluhisho. Nachukua pumzi ndefu mara kadhaa ili kupunguza presha na kuipa akili nafasi ya kufikiri vizuri. Kisha, naangalia kazi zilizo mbele yangu na kuzipanga kulingana na umuhimu wake, nikianza na zile za haraka au zenyu uzito mkubwa. Nikiwa kazini, napendelea kuchukua mapumziko mafupi kama kusimama, kutembea kidogo, au kunywa maji ili kurejesha nguvu. Baada ya kazi, ninajitahidi kujipa muda binafsi kwa kusikiliza muziki, kuzungumza na marafiki au familia, na kufanya shughuli ninayoipenda ili kuondoa msongo wa mawazo. Njia hizi hunisaidia sana kudumisha utulivu, kuongeza ufanisi kazini na kulinda afya yangu ya akili na mwili.

Nguvu zangu kazini ni kadhaa. Kwanza, nina uwezo mzuri wa kupanga na kuongoza kazi. Hii inanisaidia kushughulikia majukumu mbali mbali kwa ufanisi na kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa mpangilio mzuri bila kupoteza mda. Pili, ninauvumilivu na uthabiti. Hii ni muhimu sana hasa wakati kazi inakua mzito au inahitaji umakini kwa mda mrefu. Tatu, nina mawasiliano mazuri. Ninaweza kuelezea mawazo yangu kwa uwazi na kusikiliza wengine kwa umakini. Jambo hili linanisaidia kushirikiana na wenzangu na kuunda mazingira ya kazi yenye ushirikiano. Mwisho, nina uwezo wakujifunza haraka na kubadilika. Kila kazi mpya au mabadiliko kwenye mazingira ya kazi haya nishangazi mimi. Badala yake, ninaanza kuwa mzoefu haraka na kuendelea kutoa matokeo.